Habari yako, je, unatumia wi-fi au data ya simu. Kwa kawaida, mimi hutumia wi-fi, lakini kuna nyakati ambapo data ya simu inanisaidia tena sana. Hasa ninapokuwa safarini au pale ambapo mtandao wa wi-fi haupatikani. Uchaguzi kati ya wi-fi na data ya simu kwa upande wangu unategemea mazingira. Kazi ninayofanya na kiwango cha usalama ninachohitaji kwa taarifa zangu. Wi-Fi huwa chaguo langu la kwanza ninapokua nyumbani au katika mazingira ya shule. Ni imara, haraka na mara nyingi haina kikomo cha matumizi. Ninapofanya kazi za kitaaluma kama vile kuandaa mizania ya biashara, kuandika ripoti za uhasibu, au kuchatua changamoto za mfumu kama helb. Ninahitaji mtandao thabiti. Wifi hunipa nafasi ya kufanya kazi bila wasiwasi wa kukatika au kuishiwa na data. Lakini kuna nyakati ambapo data ya simu inanibeba kwa mfano ninapokua njiani au ninapohitaji kufanya jambo haraka na wifi haipatikani. Data ya simu huwa suluhisho nimejifunza kuwa na mipango mbadala kama vile kuwa na kifurishi cha data. Ni kilicholipiwa tayari. Ni sehemu ya kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Hii ni muhimu sana kwa mtu kama mimi ambaye anapenda kuwa tayari kwa changamoto yoyote. Kuna tofauti pia katika jinsi ninavyotumia kila aina ya mtandao. Wifi utumika kwa kazi nzito. Kupakua mafaili makubwa kuhudhuria mikutano ya mtandaoni au kufanya utafiti wa kina data ya simu kwa upande mwingine hutumika kwa kazi za haraka. Kutumia barua pepe kuangalia taarifa fupi au kuwasiliana na wateja kila moja ina nafasi yake na nimejifunza kuzipangilia kwa ufansi. Kihisia kutumia wi-fi Unipa Utulivu. Najua niko katika mazingira salama yenye utulivu na ninaweza kujikita kikamilivu katika kazi yangu. Data ya simu hunihitaji kuwa makini zaidi, kuangalia matumizi, kuhakikisha usalama na kuthibiti mda mu. Lakini yote hayo yamenifundisha nidhamu ya kidijitali ambayo ni muimu sana katika dunia ya leo. Watu wengi huuliza ni jinsi gani ninadhibiti matumizi ya mtandao bila kupoteza mwelekeo? Siri ni kupanga. Ninajua ni lini nitumie wifi na ni lini nitumie data ya simu. Ninajua ni kazi gani zinaitaji kasi na ni zipi zinaweza kusubiri. Hii imenisaidia sana katika masomo, biashara na hata mahusiano. Kwa hivyo, jibu ni kwamba natumia vyote, wifi na data ya simu kutegemea mahitaji ya wakati huo. Na katika kufanya hivyo, nimejenga mfumo wa kazi unaoniwezesha kuwa na tija, uwazi na utulivu. Mtandao kwangu si tu njia ya kuunganishwa ni sehemu ya jinsi ninavyojenga, maisha venye mwelekeo na malengo. Asanti.

Habari, je, unapenda hadithi za ajabu. Kibinafsi, ninapenda hadithi za ajabu. Na si kwa sababu tu zinaniburudisha, bali kwa sababu zinanipa nafasi ya kufikiria zaidi, kuota zaidi, na kuelewa maisha kwa njia tofauti. Hadithi za ajabu zina nguvu ya kunivuta za kunivutia nje ya hali ya kawaida. Na kunipeleka mahali ambapo kila kitu kinawezekana. Ni kama safari ya kiakili na kihisia. Inayoniwezesha kuona dunia kwa macho mapya. Nilianza kupenda hadithi za ajabu nikiwa mdogo. Nakumbuka nilikuwa na kitabu kimoja cha Hadithi za kichawi kilichosimulia kuhusu msichana aliyeweza kuzugumza na wanyama. Kila usiku kabla ya kulala nilikuwa nasoma ukurasa moja au miwili. Na kila mara nilihisi kama mimi ndiye yule msichana. Hadithi hizo zilinipa ujasiri zilinifundisha kuwa hata mtu mdogo anaweza kuwa na athari kubwa. Hadithi za ajabu pia zinanisaidia kuelewa hisia zangu. Wakati mwingine maisha halisi yanakuwa magumu kueleweka. Kuna changamoto za kifamilia, maswala ya kitaaluma, au hata hisia ambazo si rahisi kuzungumzia. Lakini kupitia hadithi, naweza kuona hali hizo kwa mfano. Mhusika anapopitia majaribu, ninajifunza jinsi ya kuvumilia. Anapo shinda, ninapata tumaini. Hadithi zinakuwa kioo cha maisha yangu, lakini kwa lugha ya ndoto. Kuna hadithi ambazo zimeathiri jinsi ninavyojiona. Kwa mfano, hadithi za mashuja wa kiafrika. Wale walio pambana na nguvu za giza. Walio tetea jamii zao. Au, waliogundua siri za zamani. Zinanifanya nijivunie urithi wangu. Zinanikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya historia kubwa na kwamba ndani yangu kuna nguvu ya kipekee. Hadithi hizi zinanipa mwelekeo, zinanipa sababu ya kuendelea kujifunza na kujiamini. Leo hii, bado nasoma hadithi za ajabu, wakati mwingine ni vitabu, wakati mwingine ni filamu au podikasti. Ninapokuwa na muda napenda kuandika hadithi zangu pia, kuunda wahusika, mazingira na migogoro inayo chochea fikra. Ni njia yangu ya kueleza mambo ambayo si rahisi kusema moja kwa moja, kupitia uandishi, ninajenga ulimwengu wangu, ninatoa sauti kwa hisia zangu, na ninashiriki ndoto zangu na wengine, watu wengine huona hadithi za ajabu kama za watoto, au kama burudani tu, lakini kwangu ni zaidi ya hayo, ni zana ya kujenga fikra ya kuimarisha ubunifu na ya kuendeleza mazungumzo ya ndani. Hadithi hizi hunisaidia kujiuliza maswali makubwa. Niko wapi? Naelekea wapi? Ninaamini nini? Na ninawezaje kubadilisha dunia yangu? Kwa hivyo, jibu ni wazi, ndio, ninapenda hadithi za ajabu, zimenilea, zimenifundisha, na zinaendelea kuniongoza. Kila hadithi ninayosoma ni kama mbegu ya hekma, inayoota ndani yangu na kunifanya kuwa mtu bora zaidi. Na kila ninaposikiliza au kuandika hadithi mpya, ninahisi kama nimekaribia zaidi kuwa yule ninayetaka kuwa. Asante.